Kwa kweli mimi kukabila teknolojia itakuwa ni kazi ngumu sana kwangu. Kwa maana teknolojia imekuwa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Iwe nipo kazini ama wakati nipo nyumbani. Kwanza kabisa sisi kazini mwetu mara mingi sisi huwa tunatumia teknolojia ya kisasa. Hii itamaanisha kuwa pasipo kuwa na teknolojia kazi zetu zitasimama. Kazi zetu zitaaribika, kazi zetu zitachelewa. Hii itamanisha kwamba hakuna kitu ambacho kitaendelea. Pili, wakati ambapo napumzika nikiwa nyumbani baada ya uchovu mwingi siku kuchwa bila kukosa teknolojia itamaanisha ya kwamba sitakuwa na ule na sitapata ile nafasi ya kupumzika. Kwa maana wakati mwingi napumzika mimi hutumia mitandao ya kijamii ambayo inahitaji Teknolojia. Tatu, mimi hutumia teknolojia Kutafuta Kutafuta habari inayokucha habari za serikali, habari za teknolojia na habari zinazochipuka wakati wowote ule. Hii itamaanisha kuwa mimi bila teknolojia nitaumia kabisa.

Kwa kweli mafunzo yafuatayo yamekua nguzo kuu katika maisha yangu na yamenijenga, kitaaluma, kibinafsi ili kufikia malengo yangu kuu ofisini mwangu. Na kwanza kabisa ni ujuzi wa uchambuzi wa data. Nimechukua course fupi ambayo imenisaidia sana kuwacha kukisia na badala yake kutoa ripoti za ofisini, zenye namba na ushahidi jambo ambalo limeniongezea heshima mbele ya bosi na wateja. Jambo la pili ni mafunzo ya usimamizi wa muda. Mafunzo ya mbinu ya muda yamenisaidia sana. Badala ya kufanya kazi nyingi kwa wakati moja, nimejifunza kutenga muda maalum kwa ajili ya kazi ngumu. Jambo la tatu ni ujuzi wa mawasiliano na ushawishi. Nimejifunza mbinu za mawasiliano kupitia LinkedIn. Hii imenisaidia jinsi ya kuwasilisha mawazo yangu kwenye mikutano ya ofisi, hapa ofisini na mjini na jinsi ya kutatua migogoro na wafanyi kazi wenzangu kwa hekima. Mafunzo mengine ni ya mafunzo ya akili na utulivu. Kujifunza mbinu ya kutulia kupitia programu kadhaa kadhaa kumenisaidia kubaki na utulivu. Hata kukiwa na msongo mkubwa wa mawazo kazini hii imenifundisha kuwa ufanisi hautokani na kufanya kazi nyingi bali kufanya kazi sahihi ukiwa na akili tulivu. Mwisho kabisa ni mafunzo ya usimamizi wa fedha. Kusoma kwa kufuata mafunzo ya bajeti kumenisaidia kupanga mshahara wangu ofisini vizuri kweka akiba. Na kuwekeza katika fursa mbali mbali hapa mjini bila kuingia kwenye madeni yasio ya lazima.

Ndiyo, mimi ni mpenzi wa upigaji picha kwa hali ya juu sana, lakini nazichukulia picha kama chombo cha kutunza kumbukumbu na kuniongezea ubunifu. Badala ya kujionyesha tu, na hivi ndivyo ninavyotumia upigaji picha katika maisha yangu. Kwanza kabisa ni kumbukumbu za kazi na hatua. Ofisini mimi napenda kupiga picha za ubao mweupe. Baada ya mikutano ya kupanga mikakati au picha ya meza yangu niliyoiandaa vizuri kwa ajili ya mwezi mpya. Pili kupiga picha za mazingira. Mji wangu una mandhari nzuri sana ya kijani kibichi. Kwa ajili hiyo mimi hupenda kupiga picha za milima, mashamba ya mahindi na machweo ya jua. Hii hunisaidia kuthamini uzuri wa mazingira yangu na inanipa utulivu. Wa wa akili bada ya kazi. Tatu ni kuhifadhi matukio ya familia. Badala ya kuweka kila kitu mitandaoni, napiga picha za matukio muhimu ya familia na marafiki hapa. Hapa nyumbani kwangu na kule ofisini zile kumbukumbu zetu za ndani. Napenda kutumia simu yangu, yenye kamera bora, na wakati mwingine natumia programu moja au zingine za kuhariri picha zangu ziwe na mwonekano wa kitaalamu. Jambo jingine ni kutumia picha kama dira. Mara nyingi napiga picha za vitu vinavyonivutia. Kama muundo wa ofisi fulani nzuri au vifaa vya kiteknolojia. Ambavyo natamani kununua badaye.

Kwa mtazamo wangu, hizi ndizo sifa muhimu ambazo kiongozi yeyote anapaswa kuwa nazo na kuzitumia katika ofisini, kazini na pahali popote pale. Kwanza kabisa ni uwezo wa kusikiliza kwa umakini. Kiongozi mzuri ni yule ambaye huskiza watu wake. Kiongozi mzuri ni yule ambaye naskiza wale wanaomfanyia kazi pamoja na watu wake kule kazini. Pili, kiongozi mzuri ni ule ambaye ana uadilifu na uaminifu. Hii ndiyo nguzo ambayo inaitajika katika kazi yoyote pale. Kiongozi lazima afanye anachosema, ukiahidi kufanya mapitio ya kazi ya mfanyikazi wenzako lazima uyatekeleze kama ulivyo ahidi. Tatu ni akili ya kihisia. Kiongozi mzuri lazima awe na uwezo wa kutambua hisia zako na za wengine. Anapaswa kujua wakati wa kuhimiza na wakati wa kutoa nafasi kwa mfanyikazi kupumzika. Hii inasaidia kupunguza msongo wa mawazo ofisini na kuongeza uzalishaji. Jambo lingine ni uwezo wa kufanya maamuzi. Kiongozi mzuri lazima awe na uwezo wa kufanya maamuzi mzuri itakayo peleka timu yake mbele na kutoa matunda mazuri. Jambo lingine ni maono na mwelekeo. Lazima ajue mahali ambapo anaelekea. Kama kiongozi, watu wanapaswa kusaidiana katika timu kuona picha kubwa ya miaka ya baadaye. Na jinsi kazi ya kila moja inavyo changia kwenye mafanikio hayo. Jambo jingine ni unyenyekevu na kujifunza. Kiongozi mzuri lazima anyenyekee na kujifunza mambo yale ambayo hayajui na kuyafahamu. Na hivyo ndivyo kazi huko itasonga vizuri kulingana na jinzi inavyohitajika. Na mwisho kabisa kiongozi mzuri. Lazima awe na uwezo wa kuwezesha wengine.

Mi namkumbuka mwalimu wetu ambaye alikuwa anatufuza somo la hisabati. Alikuwa anajulikana kama mwalimu timothi. Mwalimu timothi ni alikuwa ni mwalimu mzuri sana na tulimpenda sana sisi kama wanafunzi wake. Kwa maana alikuwa ni mwalimu mpole. Alikuwa ni mwalimu mwenye kusikiza wanafunzi. Alikuwa ni mwalimu mwenye. Alikuwa. Alikuwa tayari kusaidia mtu yeyote. Pali. Kulingana na shida ambayo alikuwa nayo. Kando na hayo mwalimu timothi alikuwa mwalimu wetu wa michezo. Wakati wowote ule ambako tulikuwa uwanjani kule alikuwa tayari kusaidia wanafunzi ili kushinda mashindano mengi sana. Alikuwa ni mwalimu wa kutuhimiza kufanya kazi kwa umoja kwa kushurikiana ili kufikia yale malengo yetu kama timu. Kuangezea hayo mwalimu timothi alikuwa ni mwalimu mwenyebidii na alihakikisha kwamba sisi wote, sisi wote kama wananfuzi wake tuko katika linge moja ya kuhakikisha kwamba tumepita sisi wote.

Naam mimi ni mpenzi wa chai. Mimi napenda chai kwa maana mahali ambapo nimezaliwa sisi ni wakulima. Na tulikuwa tunafuga ngombe kwa hivyo. Nikazoea maziwa. Maziwa ile imechemshwa ama ile ambayo imekandwa. Ama ile maziwa ambayo imepikiwa kwa chai. Kwa jinsi hii mimi nimeishi kupenda chai sana kushinda kahawa. Kwa maana chai ni ni ile kinywaji ambayo bora kitu unasukari na maji moto. Hauta sumbukana kuinda na haichoshi kamwe. Kitu kingine ni chai ni kinywaji ambacho pia unaweza amua ujiundie mwenyewe na ubebe. Na hapo pia unaweza kunywa kwa wakati wowote ule na popote ambapo unataka kuinywea. Na cha mwisho pia ni chai pia inasaidia wakati wa baridi tukiwa kazini ama ofisini na ni kinywaji ambacho inaweza undwa wakati wowote na urahisi wake wa kuiunda pia inachangia kwa kuipenda.

Mimi mara mingi napenda kutumia zile mboga za kienyeji. Kwa maana mboga za kienyeji huwa ni tamu, zinafuraisha na zinapendeza. Kwa mfano napenda managu. Hii ndiyo mboga yangu nambari moja. Napenda ladha yake ya uchungu kiasi na inajulikana kwa kongeza damu na kinga ya mwilini. Huwa naipika kwa kongeza maziwa au krimu kidogo ili kufanya iwe laini na tamu na inapoliwa na ugali. Pili napenda mboga ya saga. Napenda hii mboga kwa sababu ina madini mingi ya chuma. Hapa mjini kwetu tunazipata zikiwa zimetoka shambani asubui na mapema. Hivo zinabaki na latha yake asilia. Tatu, napenda mboga ya mchicha. Huu chaguo langu la haraka ni napo napo choka kutoka ofisini. Mchicha huchukui muda mrefu kupikwa. Na ni mzuri kwa mmengenyo wa chakula jioni. Nne, napenda kunde. Napenda hizi mboga kwa maana zinapikuwa vizuri na nyanya na vitungu vingi. Ni mboga inayo kwenda vizuri sana na ugali wa mahindi. Na ya mwisho napenda mboga ya sukuma. Ingawa ni mboga kawaida naipenda ikiwa imekatwa vizuri na haijapikwa sana ili isipoteze virutubisho mara nyingi na ichanganya na nyama au kuila na parachichi ama pia naeza hila pia na samaki.

Naam, mimi mara nyingi huonelea kufanya mazoezi wakati wa asubuhi wakati ambapo nimeamka tu. Ni kwa sababu wakati ambapo nimeamka asubuhi nina wakati wakutosha, wakukimbia, wakutembea na kufanya mazoezi yote ile. Sababu nyingine ni kwamba asubuhi wakati nimeamka huwa naamka wakati ambapo nina nguvu ya kutosha nimechangamka. Kwa jinsi hii nitafanya mazoezi vizuri, nitachangamsha akili yangu, nitachangamsha misuli. Na pia huwa inanipatia motisha ya kufanya mazoezi ya kukimbia. Kulingana na wakati ambapo nimejipatia ya kufanya haya mazoezi. Na pia asubuhi pia huwa inanipatia wakati mwema wa kukimbia na kuzunguka. Ama kutembea popote pale ambapo nitakuwa nimeamua. Kulinganishwa na jioni ambapo nitarudi kama nimechoka baada ya kufanya kazi. Na pia jioni pia uchovu huwa mwingi sana. Huo wakati ni wakati ambapo mtu anataka upumzike utulize akili. Na upunguze pia msongo wa mawazo ambao umekutana nao kule kazini.